Wakati nahitaji msaada kazi naanza kwanza na mwenzangu aliye karibu na mimi namuuliza kama anaweza kunipa msaada ambao naitaji Ikishindikana ama ikitushinda sisi wawili tunauuliza msimamizi ambaye anasimamia kitengo chetu cha kazi hiyo.

Na napenda sana kukula popcorn kwanza wakati nimetulia tu wakati labda naona filamu au naona video mtandaoni napenda sana kukula popcorni na pia ukieza kueka butter ama uongeze kitu chochote kile cha kuiwezesha kuiweka ladha ikuwe bora zaidi.

Napenda kuongea kwa minajili kwamba kuongea mawazo yanakuja na hayana kuficha mambo mengi na pia kuandika wakati mwingine mawazo yanaeza potea. Lakini kuongea unapata wazo kwa kila neno unalosema Kila wakati unasema neno lingine wazo lingine linakuja Kwa mfano wakati nimeanza kuongea kuhusu kuongea na kuandika Wazo hilo la kuongea limenijia.

Sina kipindi haswa ya televisheni ambayo napenda lakini kama ni kipindi ambacho inaweza kuchekesha kama kwa mfano vitimbi kwa miaka za jadi ilikuwa inanipendeza sana na ilikuwa na vichekesho. Ama vioja makamani, vioja pia hao vilikuwa vinaleta furaha ama vichekesho miongoni mwetu.

Kazi za dharura zinashughulikiwa za kwanza kwa siku, za kwanza kwa wakati unaopata nafasi ya kuifanya Kwasabu wakati wa kazi ya dharura uta isongesha mbele, italeta shida sana Kwasabu kazi ya dharura inahitaji kufanywa wakati uliopo Mara moja, haraka iwezekanavyo.

Naam nimewahi lima mara kadha wakadha kulima inatuletea vyakula na pia kulima inatufunza tuwe waadilifu kwa kazi zetu. Wakati tunalima tunakuza mimea na pia tunazalisha mazao mengi na pia tunaleta faida katika familia na pia jamii.

Tunacheza na marafiki zangu au sana sana wanafunzi wangu wakati tupo na nafasi ya likizo ama tuko na nafasi ya mapumziko tunacheza na wanafunzi wangu nawafunza michezo mipya kama hawajui na pia wanaeza nifunza michezo mipya yenye wanajua yenye mimi kwa uzee wangu sijaitambua tunacheza na wanafunzi wangu au marafiki zangu.

Waze wangu nitasema tunamahusiano na nora kwa sababu wazee ni himaya yetu kama waafrika aswa sababu wazee wanaona mbele wazee wanaona mambo ambayo sisi atuezi tambua kwa uraisi wazee wanapaswa kueshimiwa na wanapaswa kuendelea kuenziwa jinsi wanavyo kaa na jinsi wanavyoendelea kuzeeka.

Huwa naenda hospitalini mara mbili kwa mwaka ili kudhibitisha hali yangu wakati mwngine maramoja kwa mwaka ili labda uchunguzi wafanya uchunguzi wakina ili wanieleze kama kuna shida yoyote ambaye nikonayo maramoja au mbili kwa mwaka inategemea wakati na pia fedha ambazo ni nazo.

Baada ya siku ndefu uwa na pumzika kwanza, uwa na hakikisha ni mechukua nafasi ndefu ni kioga, baada ya kuoga na kula chakula ambayo ina joto ama moto, alafu baada ya kula chakula hiyo na weza kukaa na labda nikiuwa na kinyuwa jibaridi kama bile soda au jusi na inywa nikituliza nikibarizi kwenye kochi. Hivyo ndivyo wanafanya wakati natulia bada ya siku ndefu.

Napenda wanyama wa nyumbani.Wengi wao huwa watulivu na pia wanakaa vyema na wanyama wengine kama vile nguruwe, ng'ombe, kuku Pia tunapata wanyama kama wale kama kondoo, mbuzi wanyama hao wanaweza leta faida zaidi katika jamii ama nyumba ya mtu.

Mkate ambayo huwa napenda ni mkate nyeupe ambayo mara mingi huwa inapakwa siagi ama inaweza wekwa asali. Mkate hiyo ni tamu sana. Mkate pia ikichomwa katika kitu ambaye inaitwa toaster kwa kizungu huwa inanifuraisha sana. Mikate ikiliwa wakati mwingi inapaswa kuliwa wakati mfupi sana ili isiweze kuaribika.

Nachukua mikakati ya kupanga kazi yangu kwanza kupima wakati ama saa ambayo itatumia kufanya kazi hiyo. Ili niweze kuigawanya kazi kulingana na wakati na kulingana na juhudi ambaye napaswa kueka kazi ikiwa nyingi napea wakati mwingi kidogo ili niweze kufanya juhudi inayo nipasa kuimaliza.

Ili nihakikishe hali yangu ya afya ni njema nahakikisha kuwa kwanza vyakula vile ambavyo vina virutubisho kadha wa kadha. Aina zote za virutubisho tunaongelea proteini, tunongelea vitamini na kadhalika. Pia huwa napenda kufanya mazoezi mara kwa mara hili afya iboreke.

Kwa siku natumia masaa saba au nane katika mtandao. Mara mingi sana ni kudurushu tu mtandao. Mara ingine ni kufanya utafiti mtandao. Mara ingine pia ni kujumuika ama kuongea na marafiki na familia. Mtandaoni natumia masaa kama saba au nane.

Napenda kula na familia. Familia tukija pamoja, tule, tusemezane na pia tuongee mingi kuhusu mambo yanayo kuja mbele yetu ama mambo na siku za usoni. Napenda sana wakati tumepatana kifamilia, tule, tucheke, tufurahie, tufanye utani ama tutaniane.

Natumai nitaweza kufika kilele ama mahali ambapo wanaita sehemu ya juu kabisa kwa uwezo wangu wa kazi yangu. Kuongelea sehemu ya juu ama kilele ni kwamba natumai kila siku ambapo ninaendelea kuboreka katika kazi ambaye nafanya. Na itaji kufikiria mbele ama mawazo yangu yawe ya juu. Ili wakati nitakuwa na nafasi ya kuwa juu ama kileleni ambapo nitakuwa na ungozo ingine kazini pia naweza kuwa ngozo kwa njia inayafa.

Napenda kununua matunda zaidi, matunda kama vile ndizi, maembe, pia mifenesi, ama tikitimaji ambayo ni matunda yangu ambayo inanipendeza. Wakati mwingine pia napenda kununua bidhaa zingine, lakini sana napenda kununua matunda. Hili nikiila, nasikia furaha na pia inanishibisha.

Katika mchakato ya kazi huwa tunaboreshana kwa kuambiana ukweli au pia ukweli ambao wakati mwingine unaeza kuwa ukweli mtungu ama ukweli chungu. Lakini ukweli huo unanuiwa kutuboresha siku tufanya tuhisi vibaya au tukasirikiane. Jambo hilo linatufanya tuweze kuboreka katika mchakato mingi kazini.

Huwa nalea mara tatu kwa mwaka nywele zangu, wakati huu nina muda mrefu ambao nimechukua sana kulea nywele yangu ambaye imekuwa miezi minne sasa, miezi minne nywele yangu imekuwa kubwa kidogo, nahisi kwamba nafaa kuendelea kuilea ili nione inaweza kukua kiasi gani.

Ujuzi ambao ningependa sana kujifunza ni ujuzi wa useremala au kueza kuunda bidhaa tafauti tafauti kutumia mbao. Jambo hilo huwa linanifuraisha sana ni napoona watu wakiunda vitu kadhaa wakadha kupitia mbao na kupitia jitihada na bidii yao.

Kila mwezi ina malengo ya kia tofauti tafauti kulingana na mkataba au mstakabali ambaye nimepewa kikazi. Kwa kila mwezi unapanga ratiba na unapanga malengo yako kulingana na mustakabathi ambao umepewa. Kama mwezi huo umepewa shughuli ya kupitia muda fupi unapaswa kufanya na kuimaliza kwa wakati unaofaa.

Ndio natumia mitandao ya kijamii sana kufanya mazungumzo, kuongea na wengine, kujuliana hali na pia kutumia mitandao ya kijamii kufanya utafiti wangu na pia kupata vichekesho na mambo mengi zaidi Isipokuwa tu vichekesho, isipokuwa tu utafiti Pia kujua hali yangu ya kiafya najua mitandaoni unaweza soma mambo ambayo yanaweza kukuboresha kiafya, kimwili na pia kiakili.

Timu yangu ambayo naipenda sana kwa mchezo wa mpira wa mguu inaitwa Aston Villa. Timu hii imenipendeza toka wakati walipokwepa kushuka katika ngazi ya chini. Toka wakati huo kucheza kwao kumekua kukinipendeza. Leo kwa mfano ninafuatilia wakicheza dhidi ya timu ya Asinali ambayo itakuwa kwao nyumbani uga wao wa Fly Emirates ama unaitwa Emirates Stadium.

Kitabu ambacho ninakipenda sana kinaitwa Hekaya ya Abunwasi. Ambapo tunapata mtu huyu ambaye anaitwa Abunwasi. Anafanya vitu vingi ambavyo vinachekesha na vitu vya maajabu maajabu. Na wakati mwingine pia anafanya mambo utamwona ni mwerevu sana. Hadithi hiyo ama kitabu hicho cha hekaya za abunwasi. Zina hadithi zaidi ya kumi ambayo huwa inanipendeza sana.

Natumia simu yangu kwa njia tufauti tufauti moja huwa naitumia kama kurunzi wakati natembea usiku au natafuta kitu fulani katika giza. Wakati mwingine pia natumia simu yangu kuniamusha pitia alarm asubuhi. Pia simu yangu ninjia ya mawasiliano kati yangu na familia na marafiki.

Huwa napenda kuvaa nguo aina tofauti tofauti kulingana na wakati na pia mahali ambapo nipo. Wakati niko nyumbani ama ninakaa na barizi napenda nguo ambazo ni nyepesi na nguo ambazo unoweza tembea bila kufinyu ama kukushika. Ilhali wakati niko nje napenda sana kuvaa nguo ambayo inasitiri mwili mzima.

Mahali ni napohishi tunaishi kama jamii kwa sababu wana jamii ndiyo wanao endesha shuguli tafouti tafouti kupika, kukula kijamii wakati mwingine pia kwa mazungumzo. Ninapoishi ni kwamba ni jamii, kati ya jamii kubwa ambayo tunahousiana kwa mawazo wakati mwingine tunahousiana kwa pia hadithi zetu ambazo na tuleta pamoja.

Kumbu nzuri ambae nikonaye ya shuleni ni wakati nilikuwa nagombea kiti cha uprefect ama kiti cha usumamizi wa darasi. Wakati huo nilikuoko na watu kadha wakadha ambao walikuwa wanatumai ama wanatamani sana niweze kushinda. Na watu wale walini pigania na kuning'ang'ania ili niweze kukuwa nambari la yapili katika ugombeaji huo. Wakati huu nakumbuka ni kumbukumbu sana nzuri ya shuleni.

Dini, jambo ambalo linalonipendeza sana ama la muhimu sana ni imani. Wakati una imani katika dini yako ama imani katika kitu unachofanya ama imani kwa jambo lolote kwamba utaliweza kulitenda bila kuogopa. Jambo hilo la imani ni la muhimu sana katika dini. Sibabu imani inasemekana ndiyo inaweza kubadilisha mambo mengi sana.

Kabla ya kulala huwa na taharisha mataharisho ya kesho yake, keshoe itanipata nikiwa niko tayari na niko ngangari. Nguo ya siku ifuatayo nahakikisha nimeiweka kando. Pia kama naitaji kupiga pasi nguo, niipiga pasi. Kama vyatu na paso kufipiga rangi na zipiga ndiyo ni lale.

Napendelea muanga wakati, lakini tukisafiri katika barabara ku, huwa napenda wakati mgini muanga ku, kwa sababu kuna watu ambao huwa napenda kumulika watu na muanga kali sana. Ilhali, wewe usipu kuwa na wezo kumulika na muanga mkali, pia watendelea kuchoma mawache yako na watueza kukuaribu ni ya manjia yako ambayo unaifuata.

Ndio bila mvua mimea yetu haitapata kumea na pia mvua ni mzuri kwa sababu inatuletea maji ambayo tunaweza kunywa na pia mvua tunaamini ni baraka kwa sababu wakati mvua inanyesha mambo mengi yanakuwa sawa mimea ngombe wanapata chakula, mbuzi, kuku, kondoo na wanyama wote pia binadamu tunapata mboga.

Naam, pwani ni mahali pa kubarizi, mahali pa kutulia, mahali ambapo panapendeza. Napenda sana pwani kwa sababu ni mahali ambapo unaweza jiwachilia, uneweza ruka katika bahari ama uneweza cheza ufuoni wa bahari. Pia unaweza simama na kupiga picha ama kujenga kasri kutumia mchangarawe.

Napenda kuenda dukani siku ya juma nne, kwa sababu wakati huo kuna bidhaa tafauti tafauti kwa sababu madukani kunakuwaga na nafasi ya soko, siku ya juma nne. Siku hiyo naweza ku chukua bidhaa katha wa katha, miongoni mwa matunda, napata matunda aina aina bayo inanipendeza sana. Madukani pia wakati mungine jioni nikiwa na nafasi kidogo.

Furaha ya familia yangu huwa inanifurahisha sana. Wakati familia yangu inafuraha, ama wakati familia yangu wanaweza kujimudu kwa hali na pia mali, pia kiafya huwa inanifurahisha sana na huwa na hisii vizuri sana niki. Sikia kuwa familia yangu wakona furaha mahali walipo.

Wakati wa mgogoro na mtu wakati mwingine nikiwa na hasira sana naweza ongeza mgogoro huo iendelee kuwa ambayo haitanipendeza baadaye. Lakini wakati wa mgogoro ambapo ninatulia na kupumua vizuri na navuta hewa na kuvuta pumzi na kuja juu na kuja chini nahisi kwamba nafaa kutuliza mgogoro huo ili isiweze kuchipuka na kuwa jambo lingine.

Huwa nasherehekea mwaka mpya kwa kuwa na baruti, ama kutoka nje na kuona watu wakilipua baruti, na pia huwa nasherehekea kwa kupiga nderemo na yowe na kushangilia. Na ukelele wakati huo najihisi vyema sana wakati mwaka unapovuka kuingia mwaka ingine.

Nasaidia jamii yangu kwa kuhakikisha kuwa wanajamii wanakaa vyema na wengine, kwa maongezi, kwa kuhakikisha kuwa nawajulia hali wenzangu, na pia kuhakikisha pia mazingira ya wanajamii wangu iko sawa, iko safi na iko vyema kuliko nilivyo pata.

Wakati nilikuwa mdogo nilikuwa napenda kuchunga ng'ombe, wakati tulikua tunaenda kuchunga ng'ombe tulikuwa na nafasi ya kusoma adithi wakati ng'ombe walikuwa nakula nyasi, unasoma adithi kupitia vitabu ambavyo unavyo mikononi, au pia unaomba mwenzako, au pia wakati huo mkichunga ng'ombe mnacheza mchezo ya kitoto.

Huwa na shambulia tatizo kazini kwa kuhakikisha kwamba, moja nimekuwa mtulivu na pili, kujaribu kuona changamoto ama jambo lililoleta tatizo hilo liwe wazi katika kazi. Baada ya kuchunguza mambo hayo, ninaweza kutafuta suluhu ambayo itakuwa bora na itaweza kukinga tatizo hilo kurudia ama kujitokezea tena siku za usoni.

Ndiyo, napenda sana kufuatilia matukio kimataifa kwa sababu inanieleza jinsi dunia au taifa tafauti tafauti wanafanya mambo yao na inaweza kutujenga kivipi, kutusaidia pia au kutulinda didhi ya mashida ama machafuko ambaye yanatokea mali pengine.

Kazi kuifanya na timu ya mbali huwa tunapitia mitandao kwa kuzungumza kupitia mitandao ya email au baruapepe au pia tunaeza zungumza kupitia video au mikutano ya video ambayo tunaeza fanya shuguli ambayo tunayo katika kazi yetu au tunaeza jadiliana jinsi tutakavyo suluisha jambo moja haulile lingine.

Penda kuwasiliana na watu kupitia njia ya simu au kuongea moja kwa moja. Kupitia ujumbe fupi wakati mwingine huwa nahisi ni kwamba maneno, au jambo ambalo nilikuwa nahitaji lifanywe ama litendwe ama wazo langu halitaweza kukamilika. Napenda sana kuzungumza moja kwa moja kupitia kwa njia ya simu.

Ndiyo napenda kukimbia kwa sababu wakati unakimbia unafanya mazoezi na kusaidia mwili yako iwe sawa kwa sababu wakati unakimbia mazoezi ile inahitaji uvumilivu pia inahitaji ukakamavu wako wa kukimbia na kuweza kutoa pumzi na hewa ambayo inaweza kukufanya mwili yako iwe na afya.

Wakati napoanza kazi huwa na hakikisha kwamba matarajio yangu ya kazi ile au malengo ambaye nilikuwa nimeweka kuhusu kazi ile imeanza kutimizwa ya kwanza ni kwamba wakati ama maratiba ya vitu ambayo ninapaswa kufanya yanaendana na saa ambaye natumia na kadhalika.

Katika olimpiki napenda michezo kadha wa kadha kwasababu olimpiki ina michezo mingi sana ambayo inaweza kupendeza. Moja ni riadha. Riadha huwa inanipendeza ambapo unaona timu ya nyumbani ikiweza kushinda. Jambo lingine ambalo huwa linanipendeza katika olimpiki ni kuogelea maji ama kuogelea maji. Pia michezo mingi imekuja olimpiki, olimpiki kwa jumla inakuwanga na michezo mingi ambayo inapendeza sana. Nafikiri michezo yote ya olimpiki huwa inapendeza.

Teree yangu ambayo huwa inanipendeza ni sherehe ambayo inajumuisha watu wote na watu wote wameusika kufanikisha sherehe hiyo. Mojawepo inezakuwa kufanikisha kupitia kwa fedha au kufanikisha kupitia kwa mawazo. Kufanikisha sherehe huwa inanipendeza kwa sababu wakati wote ama jamii ama familia au watu fulani wamewezeshe sherehee fulani kuwa ya manamanufaa na ikue, iweze kufahulu, huwa inanifurahisha sana sherehe hiyo, ndiyo huwa ina nipendeza.

Napenda mboga aina ya managu. Managu huwa inanipendeza kwa sababu unaweza kuila vizuri na ugali na pia huwa ikilala wakati unaila na kiporo asubuhi huwa inaendelea kuongeza utamu. Pia unaweza ongeza maziwa katika mboga ile ambayo inakuwa tamu zaidi. Utamu wa managu huwa inanipendeza sana.

Mafunzo ambayo ningependa kazini ni ya kunijenga ama kuniendeleza. Mafunzo hayo yanaitaji muda na mafunzo ambayo inaweza nijenga kama mtu. Isikue mafunzo ya kufaidi tu kazi pekee yake ikue pia ya kunijenga kama binadamu ama kama mwanajamii.

Ndio napenda kutembea kwa miguu kuenda madukani kuenda sokoni labda pia inatujumuisha na watu tafauti tafauti wakati unaenda kwa miguu mnaweza ongea mnaweza piga adithi ama kupiga soga pia mnaweza taniana na pia wakati pia inasonga kwa haraka mkitembea kwa miguu kwa watu wengi ama kwa pamoja.

Huwa wakati nina muda wa bure huwa natumia kujikumbusha mambo ambaye nimesahau labda kujikumbusha hadithi ambaye nilikuwa nimesahau au wakati mwingine natumia wakati wangu wa bure kucheza mziki na kuisikiliza au kudurusu mtandaoni kujua mambo yanayojiri kimataifa na pia katika taifa langu.

Sijaelewa swali hilo la mfereji upi wa TV ama televisioni ambao ninaifuatilia lakini nafikiri unamaanisha kipindi kipi. Kipindi ambacho huwa nafuatilia sana kwa TV ni vipindi vya survival ama vile ambavyo vinaonesha mtu akijitahidi vile anaweza faulu katika shuguli flani. Kama kwa mfano ameachwa katika msitu, anatakana kukaa siku 40 katika msitu bila chochote kile cha kukula. So inabidi anajitafukia chakula ile, anaweza pia kuwinda na kadhalika.

Data yangu huwa nahifadhi kwenye wingu au kwa jina la kimombo ni cloud. Kwa sababu yangu ya kuhifadhi data yangu katika wingu ni kwa sababu ni rahisi kuipata mahali popote wakati wowote unapohitaji kuona data yako unaeza ipata ikiwa katika wingu.